Kwa biashara yangu ya kibinafsi, na pia kazini ni mahali kwenye nimeajiriwa, mimi hushughulikia wateja kwa heshima, subira na weledi wa hali ya juu. Kwani ninaamini mteja ni mfalme na anafaa kuhudumiwa kwa heshima juu ni yeye uniletea mapato yangu. Mimi huanzia kwa kumsikiliza mteja kwa makini ili kuelewa mahitaji yake, matarajio na changamoto anazo kutana nazo. Mimi huwasiliana kwa lugha nzuri na yenye staha. Nikihakikisha mteja anajisikia kuthaminiwa na kueleweka. Katika biashara yangu, ninajitahidi kutoa huduma bora na bithaa au suluhisho lenye ubora ili kujenga uwaminifu wa muda mrefu. Kazini nafanya kazi kwa kuzingatia taratibu, muda na malengo ya taasisi, huku nikiweka masla ya mteja mbele. Kwangu mimi kwa hudumia wateja vizuri, si wajibu tu, bali ni njia ya kujenga mahusiano mazuri, kukuza jina nzuri la biashara, na kufanikisha kazi kwa jumla, ili kufanya ikuwe hadi zaidi.

Shughuli yangu yenye inanipendeza ni kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya kwa kila mara. Napenda kusoma vitabu vya mada tofauti kama historia, sayansi, teknolojia na masuala mbalimbali ya kijamii. Hiyo hunisaidia kupanua ufahamu wangu wa mambo na kuielewa dunia na venye inafanyanga kazi. Mimi hupata maarifa mapya, mawazo mapya, na njia bora ya kufikiria na kutatua changamoto maishani. Pia napenda kutumia kujifunza ujuzi mpya au kuboresha nilionayo tayari. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye maedeleo kibinafsi na kunitia moyo hadi wa kusoma zaidi. Shughuli hii hunipa utulivu wa akili, hunijenga kifikira na hunipa motisha ya kuendelea kujiboresha kila siku. Bali tu si kwa kusoma peke yake hadi kwa mambo ingine yenye nafanya ya kila siku.